Wakati wa Disemba, mimi na watoto wangu tulisafiri kuenda sehemu mbali mbali ili kujifurahisha kama tulienda Mombasa tulitembelea wanyama wa porini mjini Kisumu na watoto kujifunza jinsi ya kuogelea.

Mimi ninapenda sana kumsaidia mamangu wakati ambao sina kazi ya kufanya. Mamangu huwa anafanya kazi ya hoteli. Mimi humsaidia kuosha vikombe, sahani, sufuria na kupea wateja chakula.

Mwalimu mkuu aliwahonya wanafunzi wanaofika shuleni kama wamechelewa haliwambia wakipatikana hata wafukuza kuenda nyumbani hili walete waza sazi na kupewa hadabu.

Mwalimu mkuu aliwapeleka wasichana kumi walio epuka bora katika kucheza mpira wa miguu katika kaunti ya kakamega na kuwa washindi na kukuja na zawadi mbali mbali.